Umewahi kujiuliza kwanini maeneo ya kiistoria ni kama vitabu vilivyohai vinavyosimulia hadithi za vizazi na kutufundisha thamani ya urithi wetu. Mahali pa kiistoria ningependa kutembea ni piramidi za giza nchini misri kwa sababu ni alama ya ustaarabu wakale na mojawapo ya maajabu ya dunia yaliosalia. Ninapofikiria kusimama mbele ya piramidi hizo nahisi kama ningekua nikiguza historia zaidi ya miaka elfu nne mia tano, nikishuhudia ustadi wa ujenzi wakale na hekima ya vizazi vilivyopita.

Umewahi kujiuliza kwa nini mitandao ya kijamii ni kama daraja linalo tuunganisha na ulimwengu mzima huku ikitufundisha nidhamu ya kuchagua kile kinachotufaa? Ndiyo. Natumia mitandao ya kijamii kwa sababu huniletea nafasi ya kuwasiliana na marafiki na familia, kushirikiana mawazo na kujifunza mambo mapya kutoka kwa watu mbalimbali duniani. Mitandao ya kijamii hunisaidia kufuatilia habari na mitindo ya kijamii na mara nyingi huniletea motisha kupitia hadithi na mafanikio ya wengine. Pia ni jukwaa la ubunifu na kujieleza kwa sababu mtu anaweza kushiriki picha maandiko au kazi zake na kupata mrejesho wa haraka. Hata hivyo, napenda kutumia kwa nidhamu na uangalifu kwa sababu si kila mtu mtandaoni, si kila kitu mtandaoni ni cha kujenga. Kwa hivyo, kutumia mitandao ya kijami kwangu siyo tu burudani. Bali ni daraja la mshikamano, kujifunza na kujieleza kwa ubunifu.

Je, umewahi kujiuliza kwa nini kuongeza uzalishaji ni kama kupanda mbegu ndogo za nidhamu ambazo baadaye huzaa matunda ya mafanikio makubwa? Ili kuongeza uzalishaji wangu, napenda kuanza kwa kupanga ratiba na vipaumbele vya kazi zangu nikigawanya majukumu makubwa katika hatua ndogo ndogo zinazoweza kushughulikiwa kwa urahisi. Hii hunisaidia kuepuka msongo wa mawazo na kuhakikisha kila hatua ina mwelekeo sahihi. Pia, hutumia mapumziko mafupi ili kurudisha nguvu na umakini kwa sababu akili ikiwa yenye utulivu, hufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Ninapenda pia kuondoa vikwazo kama simu au mitandao ya kijamii ninaposhughulikia. Au kushughulika na kazi muhimu ili kuzingatia kikamilifu kile kinachohitaji kukamilika. Zaidi ya hayo, napata motisha kwa kujiwekea malengo madogo ya kila siku kwa sababu kila mafanikio madogo hunijenga na kunisukuma mbele. Kwa hivyo, kuongeza uzalishaji kwangu si tu nidhamu bali ni daraja la uwajibikaji, umakini na mafanikio ya kila siku.

Je, umewai kujiuliza kwa nini mda wa kufanya mazoezi ni kama kuchagua mlango wa nguvu na afya unaoweza kuadhiri jinsi siku yako au usiku wako unavyoisi. Mimi napenda kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu uniletea nguvu mpya na kunifanya nianze siku nikiwa na umakini na motisha. Mazoezi ya asubuhi hunisaidia kuamsha mwili na akili na mara nyingi huondoa uchovu wa usingizi, hivyo siku mzima huwa na ufanisi zaidi. Hata hivyo, kuna nyakati ambazo napenda kufanya mazoezi ya jioni hasa baada ya siku yenye shugli nyingi kwa sababu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuandaa mwili kwa usingizi. Mzuri. Kwa hivyo, kwangu mazoezi ya asubuhi ni daraja la kuanza siku kwa nguvu na matumaini, huku mazoezi ya jioni yakiwa daraja la utulivu na kupumzika.

Umewai kujiuliza kwanini kujitunza ni kama kupanda bustani ndogo ya ndani ambapo kila kitendo cha upendo kwa nafsi yako uza maua ya afya na furaha. Ili kujitunza, napenda kuanza kwa kudumisha afya ya mwili kupitia lishebora na kunywa maji ya kutosha, kwa sababu mwili wenye nguvu ujenga msingi wa maisha yenye furaha. Pia, huwa nafanya mazoezi ya mara kwa mara, hata kama ni matembezi mafupi ili kuimarisha mzunguko wandamu na kuondoa uchofu kwa upande wa akili, napenda kusoma vitabu, kusikiliza mziki au kutafakari kwa sababu uniletea utulivu na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, kujitunza kwangu kuna usisha kutoa mda wa kupumzika na kulala vizuri kwa sababu usingizi mzuri na tiba ya hasli ya mwili na akili. Ninapo jitunza na hisi kama ninajenga daraja la upendo wandani ni dhamu na matumaini ya kesho ya nyenguvu na furaha.

Je. Umewahi kujiuliza kwa nini ushauri ni kama taa ndogo inayowasha njia ya mtu mwingine hata kama safari yake ni tofauti na yako? Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa na nidhamu na utulivu katika safari ya maisha. Mara nyingi tunakutana na changamoto na vikwazo vinavyoweza kutufanya tukate tamaa. Lakini nidhamu hutufundisha kusimama imara na kuendelea mbele. Huku uvumilivu ukitufundisha kwamba matunda mazuri huchukua mda kukuwa. Pia ningeshauri mtu mwingine kudumisha heshima na mshikamano na watu wanaomzunguka. Kwa sababu mahusiano mazuri hujenga daraja la furaha na msaada wa kijamii.

Umewai kujiuliza kwanini wasirisho ni kama jukuwa ndogo ninalokupa nafasi ya kuonyesha maarifa yako na kuwasha mwanga wa ufahamu kwa wengine. Mimi na jihisi mchangamfu na mwenye msisimuko kuhusu wasirisho kwa sababu ninafasi ya kushirikisha marifa na kuonyesha juhudi zirizowe kwa katika maandalizi. Usirisho uniletea pia isia za wajibikaji kwa sababu najua hadhila inatekemea kupata kitu cha dhamani kutoka kwangu. Ingawa wakati mwingine kuna hofu ndogo ya kuzungumza mbele ya watu na hisi kama hiyo ni mguvu chanya inawe nisaidia kujianda vizuri na kuwasirisha kwa umakini zaidi zaidi ya yote. Wasirisho unifanya nijisikie mwenye kujiamini na mwenye mchango kwa sababu kila neno na kila hoja ni nayotoa ndaraja na mshikamano na kujifunza kwa pamoja.

Je. Umewai kujiuliza kwa nini mda wa usiku kabla ya kulala ni kama daraja la mpito kati ya uchofu wa siku na amani ya usingizi. Usiku kabla ya kulala napenda kujiandaa kwa utulivu ili kuakikisha usingizi wangu unakuwa na amani na wenye afya. Mara nyingi uwanza kwa kupunguza matumizi ya simu na mitandao ya kijamii, ili akili yangu ipumzike mbila msongamano wataarifa. Kisha napenda kufanya mambo mandogo ya kutuliza kama kusoma kitabu, kusikiliza mziki wataratibu au kutafakari kwa dakika chache kwa sababu unisaidia kuondoa mawazo mazito ya siku. Pia napenda kuakikisha mazigira yangu ya kulala yako safi na tulivu. Kwa mfano, chumba chenye hewa safi na taa hafifu ili mwili wangu uwe tayari kwa usingizi mzuri. Atua hizi ndogo, unifanya nihisi kama na jitunza na kujiandaa kwa kesho yenye nguvu na matumaini.

Umewahi kujiuliza kwanini kufanya mazoezi mara kwa mara ni kama kuekeza akiba ya afya na nguvu inayokulipa kila siku kwa mwili na akili yenye ustawi. Mimi napenda kufanya mazoezi ya mwili angalau mara tatu hadi nne kwa wiki kwa sababu kunisaidia kudumisha nguvu na kuhimarisha afya ya mwili. Mazoezi ya mara kwa mara unisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuangeza mzunguko wa damu, na kunifanya nihisi mwenye nguvu na furaha zaidi. Wakati mwingine ufanya mazoezi mepesi kama kutembea au kukimbia, na nyakati nyingine ufanya mazoezi ya nguvu kama kunyanyua uzito au mazoezi ya viungo zaidi ya faida za kiafya. Mazwezi uniletea pia nidhamu na motisha kia kili kwa sababu kila hatua ndogo ninayochukua ni ushindi wa binafsi. Kwa hivyo, kufanya mazoezi mara kwa mara kwangu sio tu kujenga mwili. Bali ni daraja na kujenga afya, furaha na kujiamini.

Umewai kujuliza kwa nini kuchaji kifaa chako ni kama kujaza tena chanzo changuvu, kinachokwezesha kuendelea kunganishwa na ulimuengu. Mimi uchaji kifaa changu angalau mara moja au mara mbili kwa siku, kulingana na jinsi ni navio kitumia. Wakati wa siku ya enye shughuli nyingi, kama kutumia mitanda ya kijamii, kufanya kazi tandaoni, au kutazama video, mara nyingi na hitaji kuchaji mara mbili ili kwa kuhakikisha kifaa akizimiki katikati ya kazi. Hata hivyo. Siku ambazo matumizi ni machache. Kuchaji mara moja tu usiku hutosha. Kuchaji mara kwa mara unikumbusha kwamba kifaa ni kama rafiki wakaribu anehitaji kutunzwa ilikuendelea kutimiza majukumu yake. Kwa hivyo kuchaji kifaa kwangu siyotu kitendo cha kufundi, badi ni daraja la kuhakikisha muasiliano, kazi, na burudani zinendelea bila kukatika.

Jee, umewai kujiuliza kwa nini kimya ni kama dawa ya roho, ukukelele zikihisi kama nishati ya kijamihi, inayotufundisha mshikamano. Mimi napendelea zaidi mahali pa kimya. Kwa sababu kimya uniletea utulivu wa kiakili na nafasi ya kutafakari kwa kina. Katika kimya, mawazo yangu upangwa vizuri na ubunifu wangu uchanua bila vizuizi. Pia unisaidia kuungana na nafsi yangu ya ndani na kupata nguvu mpya za kiroho na kiakili. Hata hivyo, kuna nyakati ambazo kelele zenye furaha, kama zile za sherehe, michezo, au mziki, uniletea mshikamano na isia ya kuwa sehemu ya jamii. Kelele za kijamii unikumbusha kwamba maisha sio ya upweke pekee, bali ni ya kushirikiana na wengine. Kwa hivyo, napendelea kimya kwa ajili ya utulivu na tafakari, lakini pia naona dhamani ya kelele pale zinapojenga mshikamano na furaha ya pamoja.